Je, unapenda chakula cha haraka? Naam, napenda vyakula vya haraka. Ila si vyakula vyote maanake kuna vyakula vingine ambavyo ukila. Vinaleta wingi wa mafuta mwiliini. Vyakula vya haraka ambavyo mimi navipenda ni kama miwa, matunda na sconi. Si hizi, sizipendi sana.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa kujaribu. Nikiaona kitu ni kipya. Ninakijaribu ili niweze kuweza kama ninaweza ama siwezi. Mambo mapya mi najifunza hata kama ni lugha mpya pia mimi hujifunza hujaribu ili niweze kuona kama ninaweza. Kama ni kitu kuhusu teknolojia bado pia mimi hujaribu niweze kuona kama ninaweza.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi huenda hospitali kwa, mimi huenda hospitali mara ninapokuwa mgonjwa. Ila sina uhakika kwa nambari ambazo, kama kwa masiku ambazo mimi naenda hospitali maanake hapo, katikati ya mwaka sijui nitakuwa nimegonjeka mara ngapi. Lakini mimi huenda hospitali mara tu ninapo gonjeka mara tu ninapo jihisi vibaya. Kwa hivyo siwezi kuwa najua nimejihisi vibaya mara ngapi kwa mwaka.